Mimi hufua nguo mara mbili kwa wiki. Nimezoea kufanya hivyo ili kuweza kuweka hizi zangu safi. Kuwa na mavazi ya kutosha na kwa ajili ya kazi na shughuli zangu za kila siku. Siku ya kufua ni Jumamosi na Jumatano Na huwa napenda sana kufanya hivyo mapema asubuhi ili niweze kupumzika baada ya hapo. Vipi kuhusu wewe? Kupumzika. Mara nyingine nafua nguo mara tatu, ni Alhamisi, Jumapili na Jumatano. Hizo ni siku yenye nguo zangu na za watoto wangu ni chafu sana.